Kwa kazi yangu, malengo yangu ni kuendelea kuboresha ujuzi wangu wa graphic design, video editing na social media management. Nataka kuandaa content yenye ubora zaidi, kusaidia brand kama ile kampuni ninayofanyia kazi, kufikia watu wengi.

Ndio nishawahi kufuga mnyama, hasa paka. Ilikuwa experience mzuri kwa sababu ilifundisha kuwajibika na utulivu ama uvumilivu pia nikakuwa na furaha fulani kuwa na mnyama kama yule katika nyumba yangu.

Mimi huanda ripoti za kazi kwa kupanga kwa kazi kwa malengo na kazi zinazoufanya kwa kipindi kifupi Mimi hutumia tools za kidigitali kama Google Docs au Sheets kuandika progress, metrics na matokeo Pia mimi huongeza screenshot.

Kwa mpira wa besiboli, sina uzoefu mkubwa kwa sababu sija uelewa sana mchezo huu. Mimi hupenda zaidi mpira wa miguu kwa sababu ni rahisi kufuatilia na una excitement nyingi. Alafu ni maarufu kote duniani kama wachezaji kama Cristiano Ronaldo.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, ingekua changamoto kidogo. Ningetumia muda huo kupumzika, kutembea, nje, kuzungumza na watu, marafiki. Au kupanga mawazo yangu vizuri. Wakati mwingine.

Mandhari nzuri zaidi nilio wahi kuona ni maeneo ya kijani yenye miti, mauwa na upepo alisi. Napenda sana mandhari ya bustani au mashamba ambapo kuna utulivu na hewa safi. Mandari kama hiyo.

Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri ni yule anayesikiliza watu wake na kuwasiliana vizuri. Katika kazi yangu ya ubunifu ya mtandao ya kijamii, uongozi mzuri unamaanisha kuwelewa timu, kutoa mwelekeo wazi na kuhimiza ubunifu.

Ndiyo na ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu katika kazini ya ubunifu na mitandao ya kijami. Simu inatarifa muhimu za kazi. Hivyo usalama ni wawalazima. Mfumo wa vidole ni rahisi na waharaka na unanipa uhakika kwamba tarifa zangu ziko salama.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kuwa wazi na tayari kujifunza. Katika kazi yangu na ya ubunifu na mitandao ya kijamii, mabadiliko ya kawaida hasaa kwenye mikakati na mitindo ya kontenti. Huwa najipanga upya nawasiliana na timu.

Ninasherehekea siku kuu kwa kutumia muda na familia na marafiki. Mara nyingi tukikutana tunakula vyakula, vya kawaida, vya Kenya na kushiriki mazungumzo na vicheko. Kwa kuwa nimekua katika mazingira ya mji, sherehe zangu huwa rahisi.

Naam ndio, napenda kusafiri nikitumia ramani au za AI na GPS. Nikiwa Nairobi, hunisaidia kuepuka foleni na kama traffic na kupata njia fupi kwa kirahisi. Kwa kazi yangu ya ubunifu na kutengeneza content.

Ninapofanya kosa kazini nakubali mapema na nachukuwa jukumul angu. Katika kazi yangu ya ubunifu na mitandao ya kijamii, makosa hutokea. Hasaa wakati wa kujaribu mawazo mapya, huwa najifunza kutokana na kosa hilo, halafu naelewa.

Napenda kuenda sinema marachache hasa wikendi au nikiwa na muda wakupumzika. Kuangalia filamu unisaidia kupumzika na kupata mawazo mapya hasa kwa kazi yangu ya ubunifu. So wakati napata huo muda huwa nawatch naenda.

Ushauri wangu wa kwa mtu anayeanza kazi ni awe tayari, kujifunza na asiogope kuuliza maswali. Katika kazi yangu ya ubunifu na mitandao ya kijamii, nimejifunza kuwa subira, nidhamu na kujifunza kila siku ni muhimu.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na ni rahisi kuhariri. Katika kazi yangu ya ubunifu na mitandao ya kijami, kompyuta hunisaidia kupanga mawazo, kuandaa ripoti na kutengeneza kontenti yangu kwa ufanisi.

Ndio, nishawahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa experience ya kipekee kwa sababu unaona mandhari vizuri ukiwa juu angani. Ingawa mwanzo ilikuwa na hofu kidogo, baadaye nilifurahia safari na utulivu wa angani. Inahisi njia mrahisi ya.

Ndiyo, nimeshawahi kuona bahari hasa kule mombasa katika eneo la Pirates Beach. Nilifurahia sana upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na mandhari ya maji makubwa. Ni mahali pazuri sana na pa kupumzika na kujiondoa kwenye kelele za jiji.

Ningependa sana kutembelea marekani hasa jiji la New York. Nimevutiwa na umaarufu wake, majengo marefu, kama vile Empire State Building. Na utamaduni unao onekana sana kwenye video za hip-hop na filamu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, napanga kazi zangu mapema na kuweka vipa umbele kulingana na umuhimu, napunguza usumbufu kama kutumia simu kupitia kiasi na najitenga muda maalumu na kufanya kazi.

Ningipenda kujifunza lugha ya kiHispania kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani na inaniwezesha kusaidia kuwasiliana na watu tamaduni tofauti. Pia naona ni lugha mzuri kwa safari biashara na hata kazi ya mtandao.

Juisi ya matunda ninaoipenda zaidi ni ya passion hasa ile ama ya tropico. Napenda ladha yake yenye mchanganyiko, wa utamu na uchachu kidogo. Huwa nafurahia sana hasa wakati wa joto au baada ya kazi.

Ndiyo, mii natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, hasa katika kazi yangu ya video editing ama content creation. Kuna hii software inaitwa Descript, inanisaidia kutengeneza videos zangu kuedit kwa kutumia sauti. Huwa natumia sauti kurekod voiceover.

Sipendi sana kutazama televisheni mara kwa mara, lakini ninapo pata muda na penda vipindi vya dokumentaris au vipindi vya burudani vina vinavyoelimisha. Vipindi hivyo unisaidia kujifunza mambo mapya au pia kupumzika baada ya siku ya kazi.

Mimi napenda upepo wa asili kuliko kutumia AC. Ingaweje AC sijaitumia kwa muda kwasababu ni kitu ambacho unafaa ku install katika nyumba ama ofisi ni very ina umaarufu sana. Upepo hunifanya nijisikie huru na freshi bila.

Ndiyo nimeshawahi kulima kidogo hasa nyumbani au shambani kwa kiwango kidogo. Ilikuwa experience nzuri kwa sababu ilinifundisha uvumilivu na kudhamini chakula tunachokikula. Ingawa si kilimo kikubwa napenda kuona mmea unapa.

Nafanya mazoezi ya asubuhi mara nyingi ina nisaidia kuamka vizuri, kuweka akili sawa na kuanza siku nikiwa na nguvu. Lakini nikikosa asubuhi pia jioni na naweza kufanya mazoezi hasa ba ada ya kazi. Kama njia yaku ya kurelax.

Ndiyo, napenda vyote, napenda kuchora na kupaka rangi. Wakati nilikuwa shule, shule kuu ya Kenyata University, hiyo ilikuwa darasa ambalo tulijifunza kukua watu wa kufanya kazi ya kupaka rangi. Kuchora hunisaidia kuleta wazo, halafu kupaka rangi pia.

Mara nyingi natumia Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Kwa kazi za kila siku pia natumia Canva na kwa kupunguza kazi na maudhui ya mitandao ya kijami natumia Meta Business Suite ama CapCut mbazo zinanisaidia kazi zangu.

Ndiyo, mimi napenda kuogelea, inanisaidia kurelax na kufungua akili. Nanjia nzuri ya kubalance kazi, hasaa baada ya siku ndefu katika Nairobi. Ndiyo, napenda kuogelea, inanisaidia kurelax na kufungua kili. Siwezi sema kwamba ni.

Napenda Android kwa sasa natumia simu inayoitua Sony Xperia. Ingawa ni ya zamani kitambo kiasi, ni ya mwaka 2018, bado inanifaa. Napenda kamera yake na uhuru wa Android. Hasa kwa kazi za design, content creation.

Kila siku natumia laptop na simu yangu ya android Sony experience Kwa kazi natumia Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Canva na kwa kusimamia kurasa za biashara natumia Meta Business, Suite, WhatsApp na Google Drive kwa fanya kazi hiyo.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni chakula cha kienyeji, kama ugali, nyama choma, na mboga za kienyeji. Ni chakula kinachonipa nguvu na pia kinaendana na utamaduni wangu hapa Nairobi. Asa kama mkikuyu mimi napenda hicho.

Mara nyingi nafanya marafiki wapya kupitia kazi za creativity, design, content creation na muziki. Pia kupitia events, collaborations na mitandao ya kijami. Asa hapa Nairobi ambapo ambako watu huconnect haraka kupitia mitandao.

Ningesema kwamba napenda mkate unao umaarufu kama festive ambao unaonuliwa katika duka na pia napenda ule wa kienyeji kama vile chapati au mandazi ni rahisi na ni tamu na unapendwa sana hapa Nairobi ingawa ingawaje uwa na mafuta mingi.

Kumbu kumbu ya utotoni ninaokumbuka zaidi ni ile ya kutembea na wenzangu mtaani Nairobi tukicheza michezo ya kienyeji. Pia nakumbuka familia hasa likizo za siku kuu ambapo tulikula chakula cha kienyeji, tulicheka na tulijifunza hadithi.

Ndio, napenda kutembea mitaa ya watutu wangu, Nairobi hasaa pale ninaenda ushago kumtembelea grandma, nisehemu yenye amani, tamu ya maisha na familia na hunipa na fasi ya kupumzika kuona watu.

Bada siku ndefu na pumzika kwa kuogelea kidogo kusikiliza ma mziki wangu au kuandika wazo hiya la song au kutembea kidogo Nairobi. Pia napenda kuangalia content za mtandao ili kurelax na kupata inspiration katika kazi yangu.

Mchana maramingi mimi hula chakula haraka haraka lakini chenye nguvu kama ugali mayai choma au mchele wa mnazi Hii hunisaidia kuweka nguvu kwa kazi za grafiksi content creation na mziki mchana mzima.

Ndiyo napenda chakula kitamu lakini napenda kile kilicho simpo chakienyeji pia chenye latha halisi kama ugali wanyama choma au chakula kilicho pikwa vizuri bila mambo mengi.

Nikitaka kustarehe napenda kusikiliza muziki wangu au zile maarufu katika mtandao au na za wenzangu. Kutembea kidogo, Nairobi au kuangalia video za mtandao wakati mwingine pia nacheza game kidogo au kuandika wazo.

Napenda pia Robert Greene hasa kitabu chake cha 48 laws of power kinafunua strategi za uahisi ushawishi akili ya biashara na jinsi watu wanavyofanya maamuzi. Ni muhimu sana kwa mtu kama mimi anayefanya consulting, social media management.

Ndiyo mara nyingi natumia video kwa mawasiliano hasa kwenye social media, whatsapp na mtandao ya biyashara video hufanya mawasiliano yawe ya kuvutia, kueleza wazo vizuri na kushirikia na story kwa njia.

Napenda sana sanaa ya visual na mziki. Kwa visual arts napenda graphic design, digital art, illustrations kwa sababu huniwezesha kuwasilisha wazo kwa rangi na picha. Kwa mziki napenda aina zinazogusia hisia, storytelling.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi napenda kutumia mifuko kama ile uhuru bag ambaye kuna rangi tofauti ambaye ilikuja kuwa marufu wakati wa yule ambaye anaitu wa president uhuru kenyata. Katika au reusable na kupea vyombo vya plastiki kutumia maramoja.

Napenda kununua vitu hapa Nairobi, hasa masoko ya kienyeji kama gikomba kwa vitu vya kupeleka, kipeke na budget friendly, na pia malls kama side center, garden city au two rivers kwa vitu vya qualities zaidi. Kwa kazi zangu mara nyingine pia.

Ndiyo napenda kupika. Ingawa si kilamara. Napenda kujaribu chakula cha kienyeji au kuandaa snacks haraka. Kina nipa space ya creativity pia. Sawa na kazi zangu za design na content creation. Kwa hivyo napenda kupika.

Siku ya leo kuna ni asubuhi yes lakini huwa kuna joto na jua mara nyingi kwasabu wa siku kama hii inaonekana kuwa kavu zaidi bila mvua nyingi leo joto litaanza kuwa mingi 28 degrees mchana.

Ndiyo unapenda hadi hizi za ajabu, zenye siri, mawazo ya kina, au ujumbe uliojificha. Zinanipa inspiration, na creativity, mziki, na storytelling kwenye content ninayotengeneza. Kwa hivyo napenda hadithi hizo za ajabu, ambazo zinashtua.

Nafanya mazoezi ya mwili, mara kwa mara, ama mara tatu, mara nne kwa wiki, si lazima kila siku, lakini nikihitaji ama nikijitahidi kuwa consistent ili kujiweka fit, kupunguza stress na kuweka akili sawa kwa kazi yangu.

Nam shughuli ninayoipendezwa nayo zaidi ni kucreate graphic design, kutengeneza content na kuandika kurekodi muziki. Pia napenda kujifunza trends mpya na kushirikiana na watu wabunifu hapa Nairobi wakati wa hao.

Naam, napenda kukimbia Haunisaidia kufanya mazoezi ya haraka, kufungua akili na kupunguza stress Asa asubui au jioni hapa Nairobi, napenda kukimbia sana sana Huwa na inasaidia kufungua mazoezi ya haraka haraka, kufungua.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi naziona kama nafasi ya kujifunza na kuboresha. Zinanisaidia kuelewa kila kinachofanya kazi vizuri na sehemu ya kuongeza nguvu. Hasa kwa creative consultation.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kazi ya creativity na ushauri. Inanipa maana ujuzi wangu wa design, content creation na muziki kwa kusaidia watu katika kampuni kukua. Huku nikifanya kitu ninacho kipenda.

Napenda mikutano iliyo na malengo ya wazi, wazi na muda mfupi. Iwe ni creative meetings, strategy sessions au collaborations. Napendelea ile inayo heshimu muda, inayoruhusu mawazo na ina maana maamuzi.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani hadi kali kidogo tu pia. Sio kila sana lakini kile kilichopikwa vizuri na kina ladha ya asili. Hasa chakula cha kienyeji ama ugali na mayai. Napenda sana.

Napenda paka sana sana. Ninapaka anayeitwa Johnny. Ni mcalm, ni mtu independent, ni mpaka ni mnyama independent na hunipa good company nikiwa nyumbani au wakati ambapo niko mpweke. Napenda paka sana.

Naam mimi ni mchoraji hodari. Kipawa nilicho nacho ni kuchora, nina uwezo wa kuleta mawazo kwenye karatasi au digitali, kutumia rangi na kuwasilisha ujumbe kwa njia ya visual. Ndicho msingi wa kazi yangu ya graphic design.

Sherehe inao nipendeza zaidi, ni sherehe ndogo ndogo na zakaribu, zenye muziki mzuri, watu, wachache, na vibe tulivu. Iwe ni birthday, house party, au celebration, yenye achievement.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kusherehekea kimya na familia au marafiki wakaribu. Tunawezafanya sherehe. Hii inaweza kuwa chakula, chakula kizuri, kucheka na marafiki, kusikiliza mziki na kushirikiana.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwaanjia wazi na ya heshima mara nyingi na tumia whatsapp, baruapepe na mikutano mfupi mfupi kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na majukumu yake kama graphic designer ama video editor.

Wakati wamvua, napenda kutumia muda wangu kufanya kazi zangu za ubunifu kama kuedit video, kutengeneza graphics na kupanga content ya za mitandao ya kijami. Pia napenda kujifunza vitu vipya mitandaoni nikiwa nyumbani ili kuboresha ujuzi wangu nikiwa nyumbani.

Kabla ya mkutano, mimi hujitayarisha kwa kupitia agenda na malengo ya mkutano huo. Mimi hukusanya taarifa au kazi husika kama designs video au ripoti ilio niwe na tayari kuchanganya. Pia napanga hoja zangu mapema.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi, inawezesha kufanya kazi kwa uhuru na inanifanya zaidi katika mazingira yangu ya kazi na shughuli za kila siku. Kwa hivo napenda kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi, inaniwezesha kufanya kazi zangu.

Napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula cha nyumbani huwa nakula nikikula pia mayai Kinanishibisha na kinaendana vizuri na mboga hata au nyama pia Lakini pia nakula wali mara kwa mara kulingana na.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu inanifanya niwe active, unajenga ushirikiano na hunisaidia kupunguza stress. Pia napenda mchezo mwingine ya ndani, mara chache kwa burudani. Kwa hivyo napenda mchezo huo wa mguu kwa sababu unanifanya.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia ua nguo nyepesi, kutumia sunscreen inao wezekana na kuepuka kuwa nje sana sana wakati wa jua kali mchana, pia na kunywa maji na kutosha ili kuepuka upungufu.

Kumbu kumbu yangu mzuri ya kutoka ututoni ni kucheza na marafiki mtaani bila wasiwasi hasaa jioni baada ya shule tulicheza mpira tukacheza sana na maisha yalikuwa marahisi pia nakumbuka kukaa na familia kusikiza.

Ndiyo mara nyingi, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, ingawaje ningependa kununua vitu katika duka, ambapo ninaona muuzaaji na naweza kuona kitu ambacho ninanunua Eniwei, hasa kupitia mpesa na majukwaa ya mtandao.

Kazini lengo langu ni kufanikisha kazi nikiwa na ufanisi kushirikiana vizuri na wenzangu na kuhakikisha miradi, inakamilika kwa wakati Napenda kujenga mazingira ya ushirikiano kutoa mawazo yangu ya ubunifu na pia kujifunza.

Siri yangu ni kuwa sipo sana kusoma maono maoni katika mtandao kwa sababu sina muda. Kama content creator na social media manager napendelea kuzingatia kazi yangu na kuboresha content badala ya kuingiliwa na maoni mengi ambayo mara nyingi hayana faida.

Ningependa kutembea katika nchi maarufu kama Amerika. Niende nione mji ule wa maarufu ule mkubwa wa New York. So likizo yangu ya ndoto ingekua mahali ambapo naweza kupumzika na kupata muskumo au ubunifu. Ningependa kusafiri.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni kuunda content inayo waamasisha watu, iwe content social media au video. Ningependa pia kutumia muda kujaribu design mpya au editing technique mpya na mwishowe kuungana na marafiki au wenzangu wakazi.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushirika ama kushuruku, kushukuru kila mshiriki kwa mchango wake, kuzungumza kwa furaha na wenzangu na mara nyingine tunashiriki kitu kidogo chakufuraha kama chakula au kahawa.

Zawadi mzuri niliowahi kupewa ama kupokea ilikuwa ni kamera ndogo ya video kutoka kwa rafiki yangu. Ilikuwa muhimu sana kwa kazi yangu kama video editing na content creation creator. Kwani ili nisaidia kuanza kurekodi vizuri na kufanya kazi za.

Mara ninapo anza kazi, kwanza mimi ninapanga ajenda ya siku na kuangalia kazi zilizo kipaumbele. Kama graphic designer au video editor napima files, templates au materials nitaweza kutumia. Kisha nianze kazi hatua kwa.

Ujuzi wangu ningependa kujifunza zaidi ni ule unaohusiana na animation na visual effects. Ingewaia tayari nina ujuzi wa graphic design na video editing kujua animation zaidi kungefungua fursa za kuunda content.

Kila mwezi napanga malengo kwa kuangalia miradi na kazi ambazo zinahitaji kupewa kipa umbele Napandika checklist ya kazi, graphic design, video editing na content planning kisha na niweka muda maalum kwa kila kitu.

Kucheza na watoto hunipa kumbukumbu za hapo awali nikiwa mdogo. Kwa hivo napenda kucheza na watoto kwa sababu hunifurahisha na hunirudisha kwenye kumbukumbu kama nilivyo sema. Ni njia nzuri ya kuunganisha na kuwa na wakati wa furaha.

Sina desturi ya kutoa sadaka au michango kwa sababu sipendi kanisa na si ati kwa ubaya lakini nina imani na kusaidia wengi kwa njia nyingine kama kusaidia rafiki au kuchangia miradi ya kijamii au ya ubunifu ambapo ninaona.

Ndiyo napenda kuhifadhi vitu vya thamani kidogo kidogo kama laptop yangu, kamera niliyopatiwa na rafiki yangu au vifaa vya kazi. Ni vitu vinavyo nisaidia kufanya kazi yangu vizuri na vina nistahili uangalizi mkubwa.

Kazi ya nyumbani inayonichukiza zaidi ni kuosha viombo, na nguo. Inachukua muda mwingi na mara nyingi hujisikia kama kazi inanirudisha nyuma kiki wakati. Kwa hivo mimi hulipa watu kunifanya kazi hizo.

Somo nililopenda shuleni ni Computer Studies na Arts. Nilifahisha kujifunza jinsi ya kutumia teknolojia, kubuni graphics na kuunda vitu vinavyovutia macho. Hilo ndilo liliniletea kwenye kazi yangu ya graphic design video Editing na content.

Kinacho nifanya nicheke ni hali zisizo za kawaida au wazo zuri, laubunifu, kutoka marafiki kutoka kwa marafiki wangu au wenzangu, pia kucheka na watoto na kuona kitu cha kitu kitu kinacho chekesha, kinacho usiana na kazi au mitandao.

Kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuhishi bila ni simu yangu. Kutoka kwa kupanga kazi, kuwasiliana na wateja, marafiki, kuedit video, au kupanga content, simu inanisaidia kila kitu na nisehemu muhimu ya maisha yangu. Napenda sana.

Na shiriki katika jamii yangu kwa kutumia ujuzi wangu na ubunifu mara nyingi husaidia watu au biashara ndogondogo kwa kutengeneza poster, graphics na vitu kama hivyo Pia mimi ushirikiano kwa na vijana wengi wa mtaa.

Napenda mbwa sana, ingawa kwa sasa sina. Ningependa kufunga mbwa kwa sababu ni mlinzi mzuri, ni rafiki na pia huleta furaha nyumbani. Ingawaje mbwa hupiga kelele sana. Nikifikia mazingira mazuri na muda za kutosha ningependa sana kuwa.

Ndiyo nimewahi kutembea baharini na pia mtoni. Ziara hizo hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia mazingira ya asili na kupata msukumo wa mawazo mapya. Hasa kama mtu wa ubunifu, kwa hivyo napenda sana kutembelea baharini.

Program ya simu ninayotumia kila siku ni Google kwa sababu inanisaidia kutafuta taarifa, kupanga ratiba, kupata masukumo ya content na kukaa updated. Pia napenda kutumia apps za kazi au WhatsApp, Instagram, lakini Google ndiyo sana sana.

Kuwatia moyo wenzangu, napenda kufanya kwa wasiliana wazi wazi, kushirikiana mawazo ya ubunifu, na kuwa chachu wamotisha kazini. Pia napenda kusherekea mafanikio ya wenzangu, kutoa pongezi, wanapofanya vizuri, na kuwahimiza.